Ndio nawafahamu majirani zangu. Angalau kwa kiwango cha msingi napenda kuwa na uhusiano mzuri wa heshima na wa kirafiki na kwa sababu majirani wazuri hufanya mazingira ya kuishi yawe salama na yenye amani. Mara nyingi huwasalimia kubadilishana maneno machache au kusaidiana pale inapobidi kama kushirikiana taarifa muhimu au kusaidiana kwa dharura ndogo. Hii hujenga imani na mshikamano katika jamii. Kwa jumla, kuwafahamu majirani zangu hunifanya nijisikie sehemu ya jamii. Kunanipa amani ya akili na husaidia kuunda mazingira ya kuishi yalio mazuri na ya kuaminiana.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa mpangilio na malengo wazi. Ili kuhakikisha ninatumia muda wangu vizuri na kutimiza majukumu kwa ufanisi. Kawaida huanza kupanga wiki mwishoni mwa wiki au mapema jumatatu asubuhi. Hii hunisaidia kuwa na picha ya jumla ya kazi zote zinazo hitajika kufanyika katika wiki nzima. Kwanza huorodhesha kazi zote muhimu ninapo paswa kufanya. Kisha huzipanga kulingana na kipaumbele kazi zilizo na muda wa mwisho wa haraka hupewa nafasi ya kwanza huku zile zisizo na shinikizo kubwa hupangwa badaye. Njia hii hunisaidia kuepuka msongamano wa ghafla na msongo wa mawazo. Baada ya hapo hugawanya kazi hizi zote katika siku za wiki. Nikihakikisha kila siku ina majukumu yanayowezekana kutekelezwa bila kuchoka kupita kiasi. Pia huwacha nafasi ndogo ya kubadilika. Kwa sababu wakati mwingine kuna kazi za dharura au mabadiliko yasio tarajiwa. Katika kupanga kwangu, huzingatia pia mapumziko na muda wa kujitunza. Kwa sababu naamini kufanya kazi bila kupumzika hupunguza ufanisi. Kila siku hufanya tathmini ndogo ya nilicho kamilisha na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwa jumla, ninapangaje wiki yangu ya kazi kwa kupanga mapema, kueka vipaumbele, kugawanya majukumu na kujitathmini mara kwa mara. Mpangilio huu hunisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza tija na kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, kwa sababu unisaidia kuelewa tuliko toka kwa nini mambo yako jinsi ya livyo leo na jinsi ya kufanya maamuzi bora kwa siku zijazo. Historia hunipa muanga juu ya matukio ya zamani, mafanikio na makosa ya liofanywa, ambayo yanaweza kutufundisha mambo muhimu sana katika maisha ya sasa. Pia, kujifunza historia, unifanya nidhamini utamaduni, mapambano na mafanikio ya watu waliotutangulia. Unisaidia kuelewa tamaduni tofauti, viongozi na mabadiliko ya kijamii na kisiasa ya lio jitokeza kwa nyakati tofauti. Hii unipanua fikra na kunifanya niwe na mtazamo mpana wa dunia. Kwa ujumla napenda kujifunza historia kwa sababu inanipa maharifa, busara na uelewa wakina wa maisha na hunikumbusha kuwa kuna mengi ya kujifunza kutoka mana na yaliopita ili kuboresha ya jayo.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu, kwa sababu kunyoa hunipa hisia ya usafi, nadhifu na kujiamini katika maisha ya kila siku. Ninapokuwa nimenyoa najihisi nipo tayari kwa majukumu ya kazi, mikutano, au shughuli za kijamii bila wasiwasi kuhusu muonekano wangu. Pia, hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye utulivu. Pili, kunyoa hunirahisishia kutunza muonekano wangu. Ni rahisi kudumisha uso safi kuliko kutunza ndevu. Ambazo mara nyingi uhitaji muda bidhaa maalum na uangalizi wa ziada ili zikae nadhifu. Kwa ratiba yenye shughuli nyingi, kunyoa hunisaidia kuokoa muda na kuweka mambo katika mapangilio. Zaidi ya hiyo, katika mazingira ya kazi au matukio rasmi. Uso ulionyolewa mara nyingi huonekana wa kitaaluma wakitalamu zaidi. Hii hunisaidia kujenga taswira chanya na kuwasiliana kwa kujiamini na wenzangu au wateja. Pia, kunyoa husaidia kuepuka muwasho au usumbufu wa ngozi. Unaoweza kutokea ndevu zinapokuwa ndefu bila utunzaji mzuri. Hata hivyo, ninaelewa kuwa ndevu pia zina mvuto wake kwa watu wanaozipenda. Kwa wengine, ndevu huonyesha mtindo, utu, au utambulisho binafsi na zinaweza kuonekana nzuri sana zikitunzwa ipasavyo. Hilo ni swala la ladha binafsi na mazingira ya mtu. Kwa ujumla napendelea kunyoa kwa sababu hunipa usafi, urahisi wa matunzo au muonekano wa kitaalamu. Ni chaguo linaloendana na mtindo wangu wa maisha na hunifanya nijisikie huru nadhifu na tayari kukabiliana na siku yangu kwa kujiamini.

Ndiyo napenda sana kuangalia nyota haswa wakati wa usiku tulivu wenye anga safi. Kuangalia nyota hunipa hisia ya utulivu na mshangao kwa sababu hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na nafasi ndogo tuliyo nayo kama binadamu. Ninapoinua macho yangu angani na kuona nyota zikimeta meta. Hujisikia kama mawazo yangu yanapumzika na mzigo wa siku unapungua. Mara nyingi, napendelea kuangalia nyota, nikiwa mahali pasipo na kelele nyingi, au mwanga mwingi, kama vijijini, au maeneo tulivu. Huko, anga huonekana wazi zaidi, na nyota huonekana kwa wingi. Wakati huo hutumia muda huo kutafakari maisha, kupanga malengo, au kufurahia tu ukimya wa asili. Ni muda unaonisaidia kujiunganisha na nafsi yangu kwa utulivu. Kuangalia nyota pia, hunifanya nipende, sayansi na historia ya anga. Kwa sababu, kila nyota au sayari ina hadithi yake. Wazo kwamba nyota tunazohana. Leo huenda, mwanga wake ulianza safari miaka mingi iliopita. Kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu muda, subira na uimara. Hii hunipa motisha ya kuvumilia changamoto za maisha. Nikikumbuka kuwa mambo mazuri huchukua muda. Zaidi ya hayo, kuangalia nyota ni shuguli ambayo haihiitaji gharama. Lakini faida yake ni kubwa kwa afya ya akili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuongeza utulivu wa ndani na kunifanya nihisi shukrani kwa uzuri wa maumbile. Kwa ujumla, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa amani ya akili, kunanipa mtazamo mpana wa maisha. Na hunikumbusha kuwa dunia ina uzuri mwingi unaopaswa kudhaminiwa N ishughuli rahisi lakini, yenye maana kubwa sana kwangu.

Mazingira ya kazi hubadilisha kabisa jinsi tunavyofanya kazi na jinsi tunavyohisi kazini. Mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayochangia utulivu, mshikamano na tija kwa wafanyikazi. Kwa mfano, ofisi yenye mwanga wa kutosha, hewa safi na viti vyenye faraja, hufanya mtu ajisikie vizuri na kuweza kufanya kazi kwa muda mrefu bila uchovu mwingi. Hali kama hii, husaidia akili kufanya kazi kwa umakini na mwili kushughulikia majukumu kwa urahisi. Zaidi ya hilo uhusiano mzuri kati ya wafanyakazi na viongozi ni jambo muhimu sana. Mazungumzo ya wazi, heshima na ushirikiano huunda mazingira ya kuaminiana. Wafanyakazi wanapohisi kuthaminiwa motisha yao huongezeka. Wanashirikiana vyema na migogoro inapunguzwa. Hii huongeza furaha kazini na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu. Vile vile kutoa nafasi ya mapumziko na usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni kipengele cha msingi. Wafanyakazi wanapopewa nafasi ya kupumzika, kupanga ratiba zao na kushughulikia maisha binafsi bila shinikizo kubwa. hUfanya kazi kwa tija zaidi na wanakuwa na afya ya bora ya akili na mwili. Kwa jumla mazingira mazuri ya kazi yanajumuisha faraja ya kimwili. Mawasiliano mazuri, mshikamano wa timu na uiyano kati ya kazi na maisha binafsi. Haya yote, hufanya mtu ajisikie thamani, amani na motisha. Jambo linalo ongeza ubora wa kazi na furaha kazini.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hujaribu kutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu. Ili kuendelea na kazi kwa utulivu na ufanisi. Kwanza, mara nyingi kupumzika kwa kula chakula cha mchana au kunywa kinywaji cha baridi au moto. Kwa sababu, mwili unahitaji nishati baada ya asubuhi yenye shughuli nyingi. Chakula hiki si lazima kiwe kikubwa, bali cha kutosha kunipa nguvu na kuepuka uchovu. Baada ya hapo, mara nyingine hupumzika kwa kufanya mambo tulivu kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki wa utulivu au hata kutembea kidogo ndani ya ofisi. Hii husaidia akili yangu kuondoa msongo wa mawazo na kuirudisha katika hali ya utulivu. Wakati mwingine pia, huchukua muda wa kuzungumza na wenzangu kwa njia isio rasmi, jambo linalojenga, mshikamano wa kijamii na kutia moyo. Zaidi ya hayo, mapumziko ya mchana ufanya kazi yangu, iwe na tija zaidi, kwa sababu mwili na akili, vinapopumzika, vinakuwa tayari kwa changamoto za mchana. Hii inasaidia kufanya maamuzi sahihi kuongeza ubunifu na kushughulikia majukumu bila stress nyingi. Kwa jumla, wakati wa mapumziko ya mchana, ninatumia muda huo kula kupumzika kuondoa msongo na kushirikiana kirafiki. Ili kurudisha, nguvu na kuendelea na siku yangu ya kazi kwa ufanisi na amani ya akili.

Timu yangu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu ni Manchester united. Nimeipenda timu hii kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake kubwa, mafanikio yake na roho ya kupigana hadi dakika ya mwisho. Manchester United ni timu ambayo imewonyesha mara nyingi kuwa haikati tamaa hata inapo kuwa nyuma. Jambo linalo nipa motisha siyo tu kwenye mpira bali hata katika maisha ya kawaida. Kwanza, kinachonivutia sana kwa Manchester United ni historia yake ya mafanikio. Timu hii imeshinda mataji mengi ya ligi ya England, FA Cup na michwano ya ulaya. Chini ya kocha wa zamani sa Alex Ferguson. Timu hili ilijenga utamaduni wa ushindi, nidhamu na kujitolea. Wachezaji wengi wakubwa kama Cristiano Ronaldo, Windrooney, Ryan Giggs, Paul Scholes walifanya timu hii yeshimiwe duniani kote. Pili, napenda Manchester United kwa sababu ya mashabiki wake wengi waamini na waaminifu. Popote duniani utapata mashabiki wa timu hii wakiunga mkono kwa moyo wote. Hiwe timu inashinda au inapitia nyakati ngumu. Hii inanifundisha umuhimu wa uwaminifu na subira. Hata pale mambo yanapo kuwa magumu. Zaidi ya hayo, Manchester United ni mtazamo wa kukuza kipaji ya vijana. Kupitia akademiya yake marufu hii inaonyesha kuwa timu haitegemei kununuwa wachezaji wa kubwa tu. Bali pia hujenga mustakabali wake kwa kuwapa wanafase vijana wenye vipaji. Hili hunivutia sana kwa sababu linao onyesha mipango ya maamuda mrefu na imani katika maendeleo. Kwa ujumla, napenda Manchester United kwa sababu ni zaidi ya timu ya mpira, ni alama ya ujuhudi, historia, mshikamano. Na kutoka hata tama kuhisha bikia hunipafuraha msisi mko na mafunzo ya maisha kuhusu uvumilivu na kupigania ndoto hadi mwisho.

Ndiyo, napenda kununua vitu mitandaoni. Kwa sababu ni rahisi, haraka na huokoa muda mwingi. Ununuzi wa mitandaoni hunipa nafasi ya kuangalia bidhaa mbalimbali nikiwa mahali pamoja. Kulinganisha bei na kusoma maelezo au maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi. Hii hunisaidia kufanya chaguo sahihi bila kukimbizana na maduka mengi. Kwanza napenda ununuzi mtandaoni kwa sababu ya urahisi wake. Naweza kununua kitu wakati wowote asubuhi mchana au usiku. Bila kujali umbali au hali ya hewa. Pia husaidia kuokoa gharama na muda wa usafiri kwa watu wenye ratiba yenye shuguli nyingi hii ni faida kubwa sana. Pili, ununuzi mtandaoni, hunipa huru wa kulinganisha bidhaa, naweza kuona aina tofauti, bei tofauti, na kuchagua kile kinacho lingana na bajeti na mahitaji yangu. Kusoma maoni ya wateja wengine hunipa uwelewa wa ubora wa bidhaa na huduma. Hivyo kupunguza hatari ya kununua kitu kisicho, kidhi matarajio. Hata hivyo hununua kwa uangalifu na nidhamu. Huhakikisha ninatumia tovuti au programu zinazoaminika na huepuka kununua vitu kwa msukumo. Pia, huangalia sera za urejeshaji na muda wa usafirishaji ili kuepuka usumbufu. Nidhamu hii hunisaidia kuthibiti matumizi na kuepuka matatizo. Kwa ujumla, napenda kununua vitu mitandaoni. Kwa sababu inanipa urahisi, chaguo nyingi na uthibiti wa muda wa na fedha. Nikitumia kwa busara, ununuzi mitandaoni, huwa njia bora na salama ya kupata ninacho hitaji. Huku nikifurahia teknolojia ya kisasa.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa, na uzoefu huo ulikuwa wa kupendeza na wakujifunza kwa utulivu. Nilianza kujifunza kwa sababu nilivutiwa na muziki na kipaji cha kuunda midundo yenye hisia. Na gitaa ni chumbo ambacho kinatoa uhuru mkubwa, wa kielezi na ubunifu. Mara kwa ya kwanza, nilijifunza msingi wa midundo, muziki rahisi, na kushika mikono vizuri. Hii ilikuwa changamoto mwanzoni kwa sababu kuunganisha midundo na kunyoosha vidole. Kwa usahihi kuna hitaji uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara. Lakini kwa kuendelea, nilianza kufurahia jinsi midundo inavyounda muziki na kuleta furaha. Pili, kupiga gitaa kuna nifundisha nidhamu, uvumilivu na kujitolea kwa muda. Kila kipande cha muziki, kinacho jifunza ni hatua ndogo kuelekea uwezo wa kucheza nyimbo nzima. Hii ni funzo la maisha pia. Kwa sababu, linaonyesha kuwa bidii na mazoezi hufanikisha ujuzi wowote. Hata pale, mwanzo unapo kuwa ngumu. Zaidi ya hayo, gitaa hunipa njia ya kuonyesha hisia na burudani. Wakati mwingine hupiga nyimbo nilizojifunza ili kupumzika kujiburudisha au kushirikiana na wenzangu. Muziki unaoundwa kwa gitaa ni njia nzuri na kutoa hisia, kuunganisha watu na kufurahia maisha. Kwa jumla, kujifunza kupiga gitaa, kuna nisaidia kuimarisha uvumilivu, ubunifu na furaha ya ndani. Na kuna nipa kipaji cha kipekee cha kushirikiana na muziki kwa njia ya kipekee. Ni uzoefu unaothaminiwa sana na unaendelea kunipa motisha ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Siku yangu ya kuzaliwa, huwa ni sherehe ya furaha na kusherehekea maisha yangu pamoja na familia, marafiki na watu wa karibu. Kawaida, napanga sherehe hiyo mapema. Nikijua ni nani nitalikiana mahali pa sherehe na chakula au vinywaji vitakavyokuwa. Kwa upande wangu, siku ya kuzaliwa si tu kupewa zawadi. Bali ni fursa ya kushukuru kwa maisha mafanikio na uhusiano mzuri nilio nao. Kila mwaka napenda kuanza siku yangu ya kuzaliwa kwa asubuhi tulivu. Mara nyingi nikijitunzia kidogo kufanya maombi au tafakari na kushukuru kwa mwaka uliopita. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na moyo wa shukrani. Baada ya hapo, marafiki na familia huja kusherehekea na tunashirikiana chakula, keki na vicheko. Wakati mwingine, hupangwa, michezo au shughuli za kufurahisha ili kila mtu afurahi na kujumuika kikamilifu. Zaidi ya hayo, siku ya kuzaliwa ni fursa ya kushirikiana zawadi za kiroho na heshima. Si zawadi za kifedha pekee. Napenda pia kutumia siku hiyo. Kutafakari mafanikio yangu malengo nilioyafanikisha na malengo mapya ya mwaka ujao. Kwa hivyo, siku ya kuzaliwa inakuwa sio tu sherehe ya furaha. Bali, pia sherehe ya kujiboresha binafsi. Kwa ujumla, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, kwa furaha, shukrani, na kushirikiana na wapendwa wangu. Na kwa wakati huu, kuunda kumbukumbu nzuri ambazo hufanya siku hiyo kuwa ya kipekee na yenye maana kila mwaka.

Wakati ninapokabiliana na tatizo kazini, uwanza kwa kutana nacho kwa utulivu na mtazamo wakina. Badala ya kujaribu kusuluhisha haraka bila kuelewa chanzo kwanza, uchunguza tatizo hilo kwa uwezo wa kuchambua sababu zake. Ni nani wanao husika na ni matokeo gani yanayo onekana. Hii husaidia kuona tatizo kwa upana na kuepuka kufanya maamuzi ya haraka. Ambayo yanaweza kuongeza changamoto. Baada ya kuchambua, ufikiria mbinu au mikakati imbalimbali ya kutatua tatizo. Nikilinganisha faida na hasara za kila chaguo. Mara nyingi ujumuisha wenzangu au timu katika kuangalia suluhisho. Kwa sababu, ushirikiano huleta mawazo mapya na njia bora za kutatua changamoto. Hii pia huimarisha mshikamano watimu na kufanya kila mtu ahisi anaye shiriki. Baada ya kuchagua njia bora, uwanza kutekeleza hatua kwa mpangilio. Huku nikiweka kipimo cha maendeleo ili kuona kama suluhisho linafanikiwa. Ikiwa linashindikana, ufanya marekebisho mara moja badala ya kuongojea tatizo likue. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kubaki mtulivu na kutumia mawasiliano mazuri. Kwa sababu, wakati mwingine, migogoro au tatizo linaweza kuamshwa na hisia. Nidhamu hii ya utulivu, usaidia kudumisha amani, kazini na kuhakikisha kila mtu anahusika kwa namna enyetija. Kwa jumla ninashambulia tatizo kazini kwa kuchambua, kupanga suluhisho, kushirikisha wengine, kutekeleza kwa mpangilio na kudumisha utulivu. Jambo linalo ongeza uwezekano wa kupata matokeo bora na kuimarisha uhusiano wa kikazi.